Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, na kwangu hilo si jambo la bahati nasibu bali ni sehemu ya tabia ya mtazamo wangu wa maisha Naamini chakula sikwa ajili ya kushiba tu, bali ni uzoefu kamili unahusisha ladha, harufu, utamaduni, na hata kumbukumbu Kila ni napopata na fasi ya kuonja chakula kipya, huwa nachukulia kama safari fupi ya kujifunza.Kujifunza kuhusu watu waliotengeneza, mazingira yao, na namna wanavyo ona Sipendi kujifungia kwenye vyakula vya mazoea kila siku kufanya hivyo kwangu ni kujinyima fursa ya kugundua vitu vizuri zaidi Kuna furaha fulani ya kipekee unapo onja chakua cha mara ya kwanza bila kujua kabisa ladha yake itakuwaje ni kama kamari ndogo lakini yenye faida ya uzoefu hata kama ladha haikufurahishi Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu vinanisaidia kuvunja uwoga wa badiliko watu wengi huogopa vyakula wasivyo zoea kwa sababu tu ni vipya Lakini mimi huona huo uwoga hauna msingi maisha yenyewe yamejaa vitu vipya kila siku Kwa hivyo kujifunza kukubali ladha mpya kunanijenga hata kiakili kwa mfano Mara ya kwanza kujaribu chakula fulani ambacho nilikuwa na kiona cha ajabu nilikuwa na mashaka Lakini kwa kujaribu kuonja hilo linifundisha kutoa hukumu kitu kabla ya kukijaribu Kwa maoni yangu mtu anyekataa kujaribu vyakula vipya mara nyingi Pia huwa mgumu kukubali mawazo mapya na huo ni upungufu mkubwa katika dunia ya leo Pia napenda vyakula vipya kwa sababu vinaunganisha sana na tamaduni Unapokula chakula cha kabila au taifa fulani Unagusa sehemu ya historia yao bila hata kusoma kitabu ladha huonyesha hali ya hewa, raslimali walizonazo na hata changamoto walizopitia Kwa hiyo, kila ninapoonja chakula kipya nahisi kama nina waheshimu watu waliokileta na juhudi zao Hili hunifaya niwe na mtazamo mpana zaidi na kuheshimu tofauti za watu Siamini kabisa katika dhana ya chakula chetu ndio bora kuliko vyote Kila jamii inakitu cha kipekee, kinachostahili kuonwa na kuonja. Kwa upande wa binafsi, kujaribu vyakula vipya kuna nisaidia pia kujitambua. Najifunza ladha ninazo penda, zile nisizo zipenda, na hata jinsi mwili wangu unavyokubali na tofauti ya vyakula. Hii inanisaidia kufanya maamuzi bora kiafya na pia kunipa uhuru wa kuchagua bila kushawishiwa na mazoea ya watu wengine. Ni naamini mtu mzima anapaswa kuwa na ujasiri wa kusema nimejaribu na siku penda badala ya sijawai jaribu kwa sababu niliambiwa hakifai kwa mtazamo wangu kuishi kwa kuiga maamuzi ya wengine bila uzoefu binafsi ni kutopoteza sehemu muhimu ya maisha Kwa ujumla napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu Kuna nifanya nijisikie hai mwenye hamu ya kujifunza na uhuru kifikra Nijambo ninalolichukulia kwa uzito Sikama anasa tu bali, kama eihemu ya ukuaji wangu binafsi Ningeweza kusema wazi bila kusita kuwa mtu asiye tayari kujaribu vyakula vipya anakosa mengi sana Sio ladha tu, bali pia uzoefu, maarifa na upana mawazo Kwangu mimi kujaribu chakula kipya ni ishara ya mtu anayekubali mabadiliko na anayefurahia maisha kikamilivu naam.

Harufu ninayoipenda, zaidi ni ile harufu ya mvua inaponyesha. Baada ya jua kali, hasa inapogonga udongo mkavu. Harufu hii unigusa sana kihisia na kiakili kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu. Hai, ni kama vile dunia inaanza upya. Sio harufu ya kupendeza tu, bali ni harufu yenye kumbukumbu na maana. Kila ninapoinusa mawazo yangu hurudi nyuma kwenye nyakati za utoto. Nikiwa nimekaa kimya, nikisikiliza sauti ya mvua. Bila presha za maisha, bila majukumu mazito, ni mimi tu na wakati. Harufu ya mvua, ina ukweli fulani ndani yake Haijapakwa manukato, haijalazimishwa. Ipo tu kama ilivyo, na hilo ndilo jambo linalonivutia zaidi. Pia napenda harufu ya kahawa mpya, inayochemshwa. Hasa asubuhi, harufu hii kwangu ni ishara ya mawazo na mwanzo mpya wa siku. Inanipa hisia ya umakini, motisha na maandalizi ya kukabiliana na changamoto za siku. Hata kabla sijaonja kahawa, enyewe harufu yake tayari hunifanya nijisikie kama akili yangu inaanza kuamka. Kuna watu hudhani ni harufu ya kawaida, lakini kwangu ni harufu yenye nguvu, inayoashiria nidhamu, mipango na muda wa kujitafakiri. Mara mingi huambatana na ukimya wa asubuhi wakati ya ambapo mawazo yangu huwa safi zaidi. Harufu nyingine naipenda ni ile ya sabuni safi au nguo zilizofuliwa na kukaushwa vizuri. Harufu hii inanifanya nijisikie kama mambo yako sawa. Hata kama maisha yana changamoto ni harufu inayo niambia kuwa kuna vitu bado inaweza kuthibiti. Usafi wa mazingira yangu, mwili wangu na nafasi yangu binafsi. Kwa maoni yangu, mtu anayependa harufu ya usafi huwa pia anadhamini nidhamu na heshima binafsi. Na mimi ninasimama na hilo kwa nguvu. Napenda pia harufu ya chakula kinapopikwa hasa chakula cha nyumbani. Harufu ya vitungu vinavyokaangwa au chakula kinachochomeka taratibu jikoni. Hunipa hisia ya joto la nyumbani na ukaribu wa watu ni harufu inayobeba mapenzi, juhudi na kujali Hata kama chakula chenyewe kitakuwa cha kawaida Harufu ya kujenga hamu na furaha kabla hata haujala Hii ni kunikumbusha kuwa si kila kitu kizuri lazima kiwe cha gharama kubwa wakati mwingine, vitu rahisi ndivyo vina dhamani zaidi Kwa ujumla napenda harufu ambazo ni halisi na zina hisia ndani yake sipendi harufu kali zisizo na maana au zinazolazimishwa kupitia kiasi. Naamini harufu nzuri ya kweli ni ile inayokupeleka mahali fulani, fikra au kihisia, sio ile inayojaribu tu kuvutia watu. Harufu ninazozipenda zina uhusiano wa moja kwa moja na amani kumbukumbu na ukweli wa maisha. Kwa mtazamo wangu harufu ni lugha ya hisia na zile zinazo zinipenda ni zile zinazo niambia mimi ni nani ya nimetoka wapi na ninachokihitaji ili nijisikie sawa zingi za harufu ninazozipenda.

Ninapenda kuenda sinema mara moja moja. Si mara kwa mara. Kwangu mimi, kuenda sinema ni tukio maalumu. Si jambo la kufanya kila wiki au kila mwezi bila mpango. Nikiamua kuenda, huwa ni kwa sababu kuna filamu ambayo imenivutia sana. Ama kwa hadithi zake. Waigizaji wake au wajumbe ninaohisi utanigusa. Sipendi kuenda sinema kwa kubahatisha tu au kwa sababu ya kufuata watu. Napenda niwe na sababu ya maana. Kuna nyakati ninahisi kabisa nataka kutoka nje kubadilisha mazingira na kujitunza kifikra sinema hunipa nafasi hiyo kaa kwenye kiti giza linalopotanda sauti kubwa na picha safi zinapoanza huwa kama ninaingia dunia nyingine kabisa Lakini pia sipendi kuenda sinema mara nyingi kwa sababu naamini kitu kikifanywa sana kinapoteza ladha yake Nikienda mara chache kila safari huwa na hisia yake kipekee na kumbukumbu zake Nakumbuka uzoefu huo vizuri zaidi Pia mambo ya muda na vipaumbele uhadhiri sana mara ninapokwenda sinema Kuna majukumu mingi muhimu kama masomo, kazi ya au mipango binafsi ambayo huja kwanza Sipendi tu kuwacha kila kitu kwa ajili ya filamu Kwa hiyo, ninapopata muda wa ziada na akili yangu iko huru hapo ndipo nikiamua leo ni siku ya sinema hata hivyo si lazima iwe peke yangu wakati mwingine nafurahia zaidi nikienda na mtu ninayeweza kujadili naye filamu baadaye kuna pia swala la ladha ya filamu sifurahishwi na kila aina ya filamu zinazotoka sitaki kutumia pesa na muda wangu kutazama kitu ambacho hakina hadithi dhahiri au kimejaa kelele bila maana Nikipata filamu yenye ujumbe mzito inayochokoza mawazo au inayogusa maisha halisi Hapo ndipo hamu ya kuenda sinema uongezeka Ndio maana unaweza kuniona sijaenda kwa muda mrefu alafu ghafla naenda mara moja nikiridhika kabisa Kwa ujumla kuenda sinema kwangu ni jambo la kuchagua Si la mazoea ninaenda moja moja lakini ninapokwenda naenda kwa nia na hamu na kwa furaha kamili Naamini hio ndio njia bora ya kufurahia sinema bila kuchoka nayo huku nikiendelea kuthamini muda wangu na mambo mengine muhimu katika maisha yangu.